Mimi napenda kununua vitu katika maeneo tofauti kulingana na haina ya bidhaa, ninayohitaji, ubora wake, urahisi wa kupata huduma na bei. Mimi kwanza hupenda kunua vitu kwenye maduka makubwa. Hii ni mojawapo ya maeneo ninayopenda kununua bidhaa za kila siku kama vinywaji, vyakula na mahitaji ya nyumbani. Sababu kubwa ni kwamba maduka haya huwa na bidhaa nyingi sehemu moja. Hivo hunisaidia kuokoa muda. Pia bidhaa nyingi huwa zimepangwa vizuri, zinabei zilizo wazi na mara nyingi kuna ofa au punguzo. Hali ya usafi na mpangilio kwenye maduka haya hunipa amani na akili ninapo nunua bidhaa na matumizi ya familia. Pia mimi hununua kutoka maduka madogo ya jirani. Hii ni muhimu sana hasa pale ninapohitaji kitu haraka. Ingawa bei inaeza kuwa juu kidogo, urahisi wa kufika haraka bila kusafiri mbali hunisaidia sana. Maduka haya pia hujenga husiano wa karibu kati ya muuzaji na mteja. Jambo linaloongeza uaminifu na wakati mwingine uruhusu kunyoa kwa mkopo pale inapobidi. Pia mi napenda kununua vitu mtandaoni. Ununuzi wa mtandaoni hunivutia kwa sababu ya uchaguzi mpana wa bidhaa uwezo wa kulinganisha bei na urahisi wake. Pia napenda kusoma maoni ya wateja wengine kabla ya kufanya uamuzi. Jambo linalonisaidia kuepuka kununua bidhaa duni. Ununuzi huu, unanifaa zaidi kwa vitu kama vya elektroniki, mavazi vitabu au bidhaa ambazo hazihitajiki mara moja Kwa upande pia wa nguo na viatu, mimi napenda kunua katika maduka maalum ya nguo au mitumba kulingana na mahitaji maduka maalum hunipa uhakika wa ubora na mitindo ya kisasa Ilhali mitumba hunipa fursa ya kupata nguo bora kwa bei nafuu napenda kuchagua mwenyewe kupima na kuhakikisha nguo inanitosha vizuri kabla ya kununua Pia mimi napenda masoko yalio wazi. Hasa kwa kununua mboga matunda vyakula vibichi. Masoko hunivutia kwa sababu bidha huwa mbichi na kwa bei nafuu. Kilinganisho na maduka makubwa pia kuna nafasi ya kujibizana bei. Jambo linalofanya nijisikie nimeshiriki kikamilifu kwenye mchakato wa ununuzi. Zaidi ya hayo kununua sokoni hunipa fursa ya kuwasiliana moja kwa moja na wauzaji, kujifunza kuhusu wasili ya bidhaa na ata kuwasaidia wafanyibiashara wadogo wa eneo husika. Pia mimi hupenda kununua vifaa kwa maduka madogo. Kwa jumla, hakuna sehemu moja pekee ninayopendelea kununua vitu vyote. Kila mahali ina faida zake. Kwa mfano, nikienda kununua kwenye maduka makubwa, bei imeandikwa pale ni ya wazi. Hata kama wakati mwngine unapata kwamba foleni ni kubwa, changamoto ambazo unazokumbana nazo unaponunua bidhaa kwenye duka kubwa ni ya kwamba foleni ni kubwa. Hasa wakati wa jioni, kwa sababu unapata kila mtu ametoka kazi, na hakuna kitu wanahitaji kuenda nacho nyumbani, so unapata foleni ni refu, saa zingine machine hazifanyi, wakati mwingine unakuja na unakuja na bidhaa mpaka pale mbele, unapata ya kwamba bei, ulioona pale, sio yenye iko pale kwenye sistemu yao. Na hiyo inafanya kuwa kuna ucheleweshaji. Wakati mwingine, mi hupenda kununua vitu kwa haya maduka madogo kwa sababu napenda kupromoti wale ambao wako karibu nami. Hiyo inanisaidia kuwa mteja wao kila siku. Kwa ujumla, hakuna sehemu moja pekee ninayopendelea kununua vitu vyote. Kina mahali, inafaida zake na iko na changamoto zake. Mimi huchagua eneo la ununuzi, kulingana na aina ya bidhaa, bajeti yangu na muda uliopo na umuhimu wa bidhaa husika. Mtazamo huu hunisaidia kunua kwa busara, kuokoa pesa na kuridhika zaidi na maamuzi yangu ya ununuzi. Kwa hivyo, tunapoenda kunua vitu pale, angalia bajeti yako. Usiingie kwenye duka kubwa na unajua vizuri sana ya kwamba bajeti yako ni ya kwenda kwenye soko wazi. Nunua kulingana na mahitaji. Usinunue kwa sababu umeona kitu. Nunua kulingana na mahitaji yako na hii itakusaidia kimfuko. Hata pale unapofanya uamuzi unapata ya kwamba huko sawa kabisa.

Kila siku hubadilika kulingana majukumu, mahitaji maalum ya siku husika. Kuna siku ntatumia mda mfupi zaidi na kuna siku ntatumia wakati mwingi sana wa wakati ambapo unapata kwamba kazi nyingi ambayo nafanya ni ya ki digitali. Hapa unapata kwamba mda unaongezeka. Asubi mara nyingi mi natumia dakika adi saa moja mtandaoni kipindi iki utumika kuangalia taarifa muhimu kama ujumbe, barua pepe na habari fupi. Pia mi utumia mda huu kupanga siku yangu kuangalia ratiba kazi za kufanya au taarifa zozote za dharura. Asubui huwa na jaribu kutumia mtandao kwa nidhamu zaidi ili nianze siku nikiwa makini na nisione kama mda umeanza kunipotea mapema. Pia, wakati wa mchana, matumizi ya mtandao huongezeka kulingana na kazi au shuguli ninazo fanya. Ikiwa na majukumu yanayoitaji utafiti, mawasiliano ya mtandaoni au matumizi ya mifumo ya kidijitali naeza kuwa niko mtandaoni kwa wakati mwingi. Huoni mdao unao tumika kusoma makala, kuandika au kuwasiliana na wengine kupitia barua pepe au mitandao ya kijamii ya kikazi. Katika kipindi iki mtandao ni zana muhimu ya kazi na si burudani tu. Pia wakati wa jioni matumizi yangu ya mtandao ubadilika kidogo. Hapa natumia kati ya lisaa li moja hasa kwa burudani na kujifunza. Naeza kuangalia video za elimu kusoma makala ndefu na kufuatilia mitandao ya kijamii ili kuwasiliana na marafiki na familia. Wakati mwingine mi hutazama habari, vipindi au maudhui yanayonisaidia kupumzika baada ya siku ndefu. Pia matumizi ya muda mwingi mtandaoni ya na changa moto zake. Wakati mwingine ninaeza kujikuta nikitumia mda mrefu bila kutambua. Hasa nikivutiwa na mitandao ya kijamii au video fupi. Hii inaweza kupunguza mda wa kufanya shuguli za kimwili, kushirikiana ana kwa ana na watu waliopo karibu nami na pia kupumzika. Pia matumizi ya muda mrefu mbele ya skrini yanaeza kusababisha uchovu wa macho na kupunguza umakini. Pia, sababu zinazofanya nitumie muda mwingi mtandaoni kuna mambo kadhaa kwanza upatikanaji wa taarifa. Mtandao hunipa taarifa ya moja kwa moja, kwa haraka na kwa wingi. Pia, katika mawasiliano, kwani mtandao ya kijamii na programu za ujumbe huniraisishia kwasiliano na watu walioko mbali na walioko karibu. Pia wakati mwingine mihutumia mtandao kujifunza, kwa sababu kuna rasile mali nyingi za elimu mtandaoni zinazo niwezesha kujiongezea maarifa na ujuzi mpya. Pia wakati mwingine au wakati nafanya burudani zangu kama kusikiliza mziki, kutazama video kusoma maudhui unapata ya kwamba wakati mwingi ni kopale mtandaoni. Tokana na hayo yote, nimejaribu kuthibiti matumizi yangu ya mtandao. Hii ni kwa kuweka mipaka, kwa mfano mi hujaribu kupunguza matumizi ya sio ya lazima usiku. Mimi huweka vipindi maalum vya kuangalia mitandao ya kijamii, na pia mi uhakikisha napata muda wakufanya shuguli zisizo za kidigitali, kama kufanya mazoezi, ili kutuliza akili yangu, kutoa macho yangu pale karibu na screen. Pia, mimi usoma vitabu. Vitabu vingi, unazapata ukija kwa nyumba yangu, utazipata pale, na inamaanisha ya kwamba naezasoma hizi vitabu hata bila kuwa mtandaoni. Pia mimi huchukua mda mwingi kama sitaki kuwa mtandaoni kuzungumza na familia bila kutumia simu au kompyuta. Kuzungumza na familia hii unisaidia kujua siku imekua vipi ni wapi hatujafanya vizuri ni lipi tunafaa kurekebisha ili familia yetu iwe na mshikamano na tusonge kwa pamoja. Mtandao ni sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku lakini huwa najitahidi kuutumia kwa busara. Kutumia kwa masaa machache kama sipo kazini. Ni kiweza kuthibiti jinsi ninavyo ingia mtandaoni. Iwapo mda huo unatumika kwa malengo yenye manufaa kama kazi, kujifunza na mawasiliano muhimu. Lengo langu kuu ni kuhakikisha ya kwamba mtandao unakua chombo cha kunisaidia kujiendeleza, si kunipotezea muda au kunitenga na maisha halisi. Kwa hivyo najaribu sana. Wakati natumia mtandao kama najifunza, hapo nae nitakuwa pale mtandaoni kwa mda mrefu zaidi. Kama naitumia kwa ajili ya kazi naezakua mtandaoni mara nyingi Lakini ujue ya kwamba ukiwa pale mtandaoni na kama kitu unachofanya Hakikuletei maarifa, hakikusongeshi kutoka pale ulipokwenda kuenda kwingine ambako ni kuzuri zaidi, unatumia mtandao viibai ni vizuri ujithibiti kama mtu binafsi, uwe na nidhamu wakati unatumia mtandao mtandao unachanga moto zake, zingine unaezakosa heshima kama vile vitu unavyo chapisha kwenye mtandao, si vizuri Kwa ivo ni vizuri tuwajibike tutumie mtandao kwa nidhamu.

Mimi napendelea mfumo wa Android. Huu mfumo hunivutia kwa sababu ya uhuru mkubwa wa matumizi. Mtumiaji ana nafasi pana ya kubadilisha mwonekano wa simu kulingana na ladha yake. Unaweza kubadilisha mandhari, fonti, mpangilio wa skrini, wijeti na hata programu chaguo msingi kama vile kivinjari au programu ya ujumbe. Uhuru huu hunifanya nihisi kuwa simu ni yangu binafsi. Si kifaa kinachonipanga ama nimepewa kimenipangia kila kitu tayari. Pia, huu mfumo hupatikana kwenye aina nyingi za simu na kwa bei tofauti. Kuna simu za Android za bei nafuu kwa wanaoanza za kati kwa matumizi ya kawaida na za bei ya juu kwa matumizi ya kitaalamu. Hii ni faida kubwa hasa katika mazingira ambayo si kila mtu ana uwezo wa kunua simu ghali. Android pia inawapa watu wengi nafasi ya kumiliki simu chanja kulingana na uwezo wao wa kifedha. Pia, urahisi wa kushugulikia faili ni jambo linalonifanya niipende zaidi. Mfumo huu hurusu mtumiaji kufikia faili zake moja kwa moja kama vile video, nyaraka za muziki na picha bila vizuizi vingi. Unaweza kuhamisha faili kwa kutumia kebo ya USB, Bluetooth au hata kadi ya kumbukumbu kwa urahisi mkubwa. Hii ni muhimu hasa kwa watu wanaotumia simu kwa kazi, masomo na kuhifadhi kumbukumbu nyingi. Pia upatikanaji wa programu nyingi na chaguo mbadala. Hii Android ina faida nyingi. Kama hautaki programu fulani mara nyingi kuna mbadala kadhaa zinazofanya kazi ile ile. Hii huwapa watumiaji uhuru wa kuchagua kile kinachowafaa zaidi, kulingana na mahitaji yao, lugha wanayopendelea na hata matumizi ya data. Pia, huu mfumo unaruhusu ubunifu na majaribio ya kiteknolojia. Kwa watu wanaopenda teknolojia Android hutoa fursa ya kufungua uwezo wa ndani wa simu, kufunga programu za majaribio au hata kubadilisha mfumo mzima wa uendeshaji. Hii huwafanya wabunifu, wanafunzi, watehamu na wapenzi wa teknolojia kujifunza na kujaribu mambo mapya bila vikwazo vingi. Pia urahisi wa kuunganisha Android na vifaa vingine ni faida muhimu. Simu hizi huunganishwa kirahisi na kompyuta, runinga janja, spika za janja na vifaa vingine. Hii hunisaidia sana katika matumizi ya kila siku kama kazi za ofisini, burudani ya nyumbani au hata biashara. Hata hivyo, mimi napenda kukiri kuwa kila mfumo wa simu una faida na changamoto zake. Kuna mfumo mingine inayojulikana kwa usalama wa juu au urahisi wa matumizi kwa wanaoanza kabisa. Lakini kwa mtazamo wangu binafsi, faida za Android katika uhuru, gharama, ubunifu na upatikanaji ndizo zinazoufanya uwe chaguo langu kuu. Napendelea mfumo wa Android kwa sababu unanipa uhuru wa kuchagua. Kile ambacho naweza nikapata, kile ambacho najua kitanifaa katika kazi ambayo nafanya. Pia, uwezo wa kubadilika. Naweza badilisha simu yangu vile nataka na hii inanifanya nijihisi kwamba mimi ukweli ndiye mmiliki wa simu fulani. Na thamani halisi kwa matumizi ya kila siku. Unapoenda pale dukani kunua simu, unanua kulingana na matumizi yako. Kuna matumizi ya chini, kuna matumizi ya wastani na matumizi ya juu. Kulingana na kazi ambayo unaifanya. Hizi simu zinakupa uwezo wa kuchagua. Kulingana na bei, kulingana na kazi na kila kitu kinachokupendesha. Hii mfumo inaendana na watu wa tabaka na mahitaji tofauti. Kila simu pale Android iko na mhitaji wake na pia tabaka la mtu. Na hii inaendelea kuboreshwa kadi teknolojia inavyoendelea kukua. Hii imenifanya kwa muda mwingi mimi nipende simu za Android kwa sababu ukienda pale simu ina lengo lake. Bei kulingana na lengo la simu yako. Na hii imenifurahisha pakubwa sana na imefanya mimi nienzi simu za Android bila shida na wakati mwingine huwa zinafanya kazi shwari bila tatizo yoyote.